Ndiyo ninasikiliza muziki wa jadi. Kwa sababu unaakisi utamaduni na historia ya chani muziki huu utumia ala zaasili na maneno yenye maana kubwa.

Napenda kuandika kwa mkono na pia kwa kutumia kompyuta kila moja nina ina faida yake kuandika kwa mkono hunisaidia kufikiri kufikiri kwa utulivu na kukumbuka vizuri zaidi.

Kwa kawaida na lala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku. Mda huu hunisaidia mwili kumpumzika na akili kurejesha nguvu. Kulala vya kutosha h unisaidia kuamka mkiwa na umani makini na nguvu ya kufanya shuguli za siku. Usingizi nzuri ni umuhimu kwa afya na ustawi wa jumla.

Kumbu kumbu zangu nzuri za shule ni kucheka na marafiki wakati wapumziko na kujifunza mambo mpya darasani na kumbuka walimu waliyo tuhimiza tusikate tamaa.

Mchezaji ninayependa ni yule anayejituma mwenye nidhamu. Na anayeheshimu wachezaji wenzake. Napenda wanamichezo wanaocheza kwa bidii.